Ndiyo, huwa ninatoa sadaka nikiwa kanisani kwa sababu inaendana na maadili ambayo tumefunzwa katika ukristo. Kutoa sadaka ni jinsi ya kushukuru mwenyezi mungu kwa yale ambayo amekutendea. Na pia ni jinsi ya kusaidia kanisa langu liweze kutumia pesa hiyo katika shuguli mbali mbali ambayo inahitajika katika kanisa. Sadaka pia ni jinsi moja kuweza kuwasaidia wale ambao hawajiwezi kwa maana kanisa huweza kutoa sehemu ya sadaka kusaidia watu ambao wanashida tofauti katika kanisani na hivi unaeza kuhisi vyema kuwa umesaidia mtu. Pia huwa ni natoa michango kwa sababu nina imani kuwa tunafaa kuishi kwa ujami na ujami ni chanzo kuu cha watu kuweza kuishi kwa pamoja, kuweza kusaidiana na kuweza kuimarisha hali ya jami na kutoa hali ya ufukara. Michango pia ni jinsi moja ya kuweza kujua jinsi ambavyo uneza kubadilisha maisha yako na ya watu. Wakati mwingine ninaweza kosa kutoa michango kwa ajili ya jambo fulani alafu uje uwe na shida. Nina amini kwa kutoa mchango kwa sababu huwezi jua wakati ambapo utapatwa na shida na ni mzuri kusaidia wengini katika mchango. Hili wakati ambapo utahitaji mchango pia binafsi utaweza kusaidiwa na watu na wataeza kutoa michango yao kwa jinta kukusaidia. Kwa hivi sasa mchango ni jinsi ambayo ya kusaidiana na inaenda katika hali ya duwara huwezi jua wakati wako utapofika na utahitaji mchango. Hivyo wakati unapoweza kutoa mchango wakati ya ambapo unaweza kukuwa na pesa kutoa pesa ili uweze kuchanga ni vizuri kutoa mchango wako. Hili wakati ya amapo unahitaji pia wewe mchango. Watu wataweza kusema huyu ni mtu ambaye anasaidia watu. Na wakati ya anapopata furusa kutoa mchango wana utahitaji mchango kwa hivi, tuweze pi ya sisi kumchangia.

Ndiyo nina tumia mfumo wa usalamu wa vidole kwa sababu hii ni mfumo ambao ni wa hakika na ni mfumo ambao hauwezi ibiwa na mtu. Mfumo huu pia ni mzuri kwa sababu katika dunia hii hakuna mtu aliye na kidole kama chako na hivi sasa hakuna mtu ambaye anaweza iba maelezo yako kutoka kwa simu yako au popote pale. Mfumo huu ni muhimu kwa sababu pia haihitaji kukumbuka. Mfumo mwingine wa usalama ni kama vile kutumia neno la siri ili uweze kupata kile unachotaka lakini kwa vidole hauta jikumbuka chochote. Uta tumia tu kidole yako kwenye simu yako au kwenye tarakilishi lako au kwa chochote kile ili uweze kupata kutumia chombo hicho. Mfumo huu pia ni muhimu kwa sababu hauna hali ambayo ni ya kubeba au hali ambayo utaweza kuificha. Na ni mwema kwa sababu yeyote yule atakaye taka kutumia terakilishi chako au simu yako au kuingia katika nyumba yako atahitaji ruhusa yako ili aweze kutumia au atahitaji kutumia kidole chako ili aweze kutumia vyombo vyako kwa hivyo sasa. Chumuhiki ni mfumo huu ni mwema zaidi kwa sababa hakuna yule ambaye ataweza kuitumia kama wewe mwenyewe haujakubali au kama haujapeana ruhusa uweze kutumika.

Ninapata habari kutoka sehemu nyingi ya kwanza ni kupitia mitandaoni wa app kama vile tiktok, kama vile whatsapp, kama vile youtube na pia facebook. Habari nazopata hapa ni zile za mitandaoni na yale yanayohusu mambo mengi ikiwemo vitu ambavyo vinatendeka katika nchi yetu na katika nchi za ngambo. Ninapata habari pia kutumia gazeti, gazeti huuzwa kila siku na huwa ina matukio ya siku iliyopita au tukio lililotendeka katika hiyo siku ama tukio pia yanayohusu mambo mengi ikiwemo ukulima, habari za watu, habari za pesa, habari za afya, habari hizi huwa zinajumuisha mambo mengi na mada nyingi sana. Tatu niinapata habari kupitia kwa watu, niinapo kutana na watu, watu huwa na mambo tofauti ambayo wanataka kuzungumza nami, na ni mambo ambayo labda sikuwa najua. Hii ni mfumo wa kupata habari kwa sababu unaeza kusikia mambo ambayo haungeweza kujua mbeleni, unaeza pia kujifunza mambo mengi kutokana yale ambayo watu wameweza kuyaona na kuyapitia. Nji ya mwisha ambayo napata habari ni kupitia televisheni na pia redio. Huwa tunapata habari kutoka sehemu hii kupitia kwa wanahabari ambao hutangaza taarifa ambayo yametukia hiyo siku na matukio mbali mbali na pia huwa wanaweza kuyatangaza na pia kuyaonyesha kwa ishara kupitia kwenye televisheni na kuweza kuzungumza na watu tofauti na kuwahoji kusu mambo mengi ambayo yanatendeka nchini kupitia kwa televisheni tunaeza kuwaona watangazaji hawa wanapo tangaza na pia wanapo hoji. Redio pia ni mfumo mwingine kwa sababu kwa redio tunaweza kusikiza. Na uzuri wa redio huwa inatangaza taarifa pia kwa kutumia lugha nyingi. Inaeza kuwa lugha kingereza, lugha ya kiswahili au lugha ambayo ni ya watu wa asili wa sehemu hio au kama kuna tabaka mbali mbali katika nchi hiyo redio nyingi huwa na uwezo wa kutangaza taarifa kupitia njia hiyo hivyo sasa kila mtu ambaye anakosa kuelewa lugha fulani ataweza kusikiza redio kupitia kwa lugha ambaye yeye mwenyewe anaielewa vyema na ataweza kufaidika kwa sababu ataweza kuelewa zaidi ya vile ambavyo angeweza kuelezewa na mtu au kama vile angeweza kusikiliza kwenye televisheni.